Ndiyo mimi hupenda kufanya kazi nyumbani baadhi ya kazi ambazo mimi hufanya nyumbani ni kama vile kufagia nyumba kulisha kuku kufunga nyumba ya kuku wakati kukuwa wamerejea ndani kufanya usafi nyumbani kupika hizo ni baadhi ya kazi ambazo mimi hufanya nyumbani.